Kazi gani ya nyumba nachukia? Kazi ya nyumba ambayo nachukia zaidi ni kazi ya kufua nguo. Kazi ya kufuanguo ni kazi ambayo inahitaji uiname, utomie maji na sabuni iliku osha zile nguo chafu iliziwe safi. Kazi hii inachokesha sana na ndio kwa maana na nachukia. Alafu pia sipendi kushika shika maji kila wakati. Na kazi hii inahitaji kila wakati uwe kwa maji kwa itha ni saa moja ama masaa ma wili kulingana na nguo nazo kuwa nazo. Kazi hii naichukia sana ingawa wakati wa jua iko vizuri kufua lakini wakati wa baridi ni ngumu sana kufua manake maji huwa ni baridi. Ndiyo maana sipendi hii kazi. Huku Kenya, kazi hii ina watu ambao unaweza waita ili waje wakusaidie kufua. Wanaitwa mama fua. Wao hukuja, unawatea nguo, sabuni na unawapa maji, wana kufulia. Kisha, baada ya kumaliza kufua, unawalipa kulingana na vile mulivyo ongia bei. Mara nyingine kufulia huwa si rahisi. Manake mtu anaeza kuwa anakufulia lakini nguo zenyewe ambazo anafua hafui vizuri ama wakati anapoenda kuanika unapata kuwa ameangusha pegi zingine chini au ameanika vile anavyotaka na wewe pengine unapenda kuanika kwa njia nyingine. Saa zingine pia utapata kama mama fua, amechanganya zile nguo ambazo zinatoa rangi na zile ambazo zitoi rangi. Baadae utakuja kujua kuwa zile ambazo zinatoa rangi zimeshikana na zile ambazo hazitoi rangi. Kwa hivyo, hii kazi inawale tu watu ambo wanaipenda. Mimi mwenyewe, sipendi hii kazi ya kufuua nguo.